Matukio mengi ni muhimu sana katika maisha yangu. Tukio moja ambalo limekuwa muhimu sana katika maisha yangu ni tukio la kuokoka na kumujua kristo yesu. Nalichukua likiwa tukio muhimu sana ambalo lilibadilisha maisha yangu. Tukio ambalo ninajivunia hadi wa leo.

Kazi za dharura nazishughulikia kwa njia tofauti, jambo la kwanza ninalolifanya ni kuweka mikakati ambayo itaniwezesha, kuzipanga kulingana na umuhimu wake, ili nikaweze kuanza na zile zilizo za muhimu sana, zilizo za dharura zaidi, ndivyo nifanye zingine baadaye.

Vyakula vya haraka nina vipenda chakula cha haraka. Ninapenda kwa maana kina nisaidia wakati ambapo nina nina haraka na nina kazi nyingi ninaweza nikakitumia ili nisije nikapoteza muda wakati kwa hivyo ninapenda sana chakula cha haraka.

Nina mahusiano kadha wa kadha na wazee wangu na uhusiano wa kwanza ambao ninao ni uhusiano wa karibu wa baba na mwana ambao umekuwa unanisaidia kuweza kusoma na kujua mengi waliyo nayo kama wazee ambayo ninapaswa kuyajua na ambayo yanapaswa kupitishwa kwangu.

Napendelea kitanda kizuri, si kitanda kigumu kwa maana kinanipatia nafasi ya kuwa napumziko vizuri. Haswa, wakati ambapo nimekuwa na uchovu, kwa sababu ya shughuli na kazi za siku. Ninapata nafasi ya kupumzika vizuri, kwa kitanda kilicho kizuri.